Ndio, napenda sana kupiga picha. Kupiga picha hunipa nafasi ya kuhifadhi kumbu kumbu muhimu na kuonyesha uzuri wa vitu vidogo, ambavyo mara nyingi watu hupuza. Napenda kupiga picha za mandhari ya asili kama vile miti, anga na machweya ya jua kwa sababu huniletea utulivu wa moyo.

Ndiyo, napenda kupika sana, kupika hunifanya nijisikie mwenye ubunifu, kwa sababu naanza kujaribu mapishi tofauti na ladha mpya. Napenda zaidi kupika nyumbani, kwa sababu nina uhuru wa kuchagua viungo ninavyo vip, navyopenda na kupika chakula chenye afya. Wakati wakupika, najiskia nikiwa mtulivu na mwenye furaha, hasaa ninapoona watu wakifurahia chakula nilicho tayarisha.

Ili kueka afya yangu katika hali nzuri, nafanya mambo kadhaa muhimu kila siku. Kwanza, nahakikisha chakula chenye lishe bora kama matunda, mboga za majani na vyakula venye protini. Pia, hunywa maji ya kutosha ili mwili ubaki na nguvu ya kufanya kazi vizuri. Pili, najitahidi kufanya mazoezi mara kwa mara, kutembea kimbia kidogo au kufanya mazoezi ya viungo nyumbani.

Napenda filamu za aina mbalimbali kulingana na ujumbe na burudani yake. Zahidi, napenda filamu za kuelimisha na zenye ujumbe mzito kama filamu za kihistoria na za maisha halisi. Kwa sababu hunisaidia kujifunza mambo mapya. Pia napenda filamu za kusisimua kama vile zile za vitendo na upelelezi. Kwa sababu hunifanya niwe makini na kufurahia adithi.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Kuvaa kofia hunifanya nijisikie nipo nadhifu na nina mtindo wangu binafsi. Pia, kofia hunisaidia kujikinga na juu kali au baridi. Hasa ninapokuwa nje kwa muda mrefu. Wakati mwingine, huongeza kujiamini kwa sababu hunifanya nijisikie tofauti na wakipekee.

Kwangu mimi, huwa na nina uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu vizuri. Kwanza, huweka ratiba ya kazi na kuhakikisha ninamaliza majukumu muhimu kwa wakati ili nipate nafasi ya kupumzika. Pia, hujitahidi kutenganisha muda wa kazi na muda wa familia au marafiki. Ili nisiwe na msongo wa mawazo.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni bibilia kwa sababu kina ujumbe wa hekima, matumaini na mafunzo ya maisha yanayo niongoza kila siku. Napenda aina yake kwa kuwa kina hadithi, historia, mashairi na mafundisho ya kiroho kwa pamoja. Muhusika ninaye mpenda zaidi ni ayubu kwa sababu alivumilia mateso makubwa lakini aliendelea kuwa na imani na uaminifu kwa mungu. Nilishauriwa kusoma bibilia na wazazi wangu pamoja na walimu wangu wakanisani ambao walinisaidia kuelewa umuhimu wake. Ningependa kuendelea kusoma vitabu vingine vinavyo husu mafundisho ya uandishi wa bibilia ili kuimarisha imani na maadili yangu. Kwangu, bibilia si kitabu cha kusoma tu, bali ni muongozo wa maisha.

Ndiyo, kwangu mimi napenda kucheza ngoma. Kucheza ngoma hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Hasa ninaposikiliza muziki ninaoupenda. Ngoma hunisaidia pia kufanya mazoezi ya mwili na kuondoa uchovu baada ya kazi au masomo. Napenda kucheza ngoma za kisiasa pamoja na ngoma za asili. Kwa sababu kila aina ina ladha na maana yake.

Mimi huwa nawakaribisha wafanyakazi wapya kwa kuwapa mapokezi ya kirafiki na yenye heshima ili wajisikia huru na kuthaminiwa. Kwanza, hujitambulisha na kuwakaribisha rasmi. Kisha, huwaeleza kwa ufupi kuhusu mazingira ya kazi na utamaduni wa mahali pa kazi. Pia, huwatambulisha kwa wafanyakazi wengine ili wajisikie ni sihemu ya timu.

Kila siku, mimi hujaribu kutumia njia ya usafiri inayofaa na inayoniruhusu kufika kazini au shuleni kwa urahisi. Mara nyingi, ninatumia baiskeli au kutembea pale ambapo umbali si mrefu. Kwa sababu hii ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na pia inasaidia kuokoa gharama ya usafiri. Wakati umbali ni mrefu, hujitahidi kutumia basi au daladala ambayo ni njia rahisi na yenye gharama natuu.

Huwa naweka malengo ya kazi ya kila mwezi kazini kwa kuanza kwa kufikiria kazi zangu kubwa na zile ndogo zinazo itaji kufanywa. Kwanza, huandika malengo haya kwa maandishi ili niwe na kumbu kumbu wazi. Kila lengo hujaribiwa kuwa maalumu. Yanayo pimika, yanayo weza kufikio, yanayo husiana na kazi na yenye muda wa mwisho kwa njia ya kanuni na smart.

Ushirikiano ndilo uzoefu wa kazi ambalo uzmeza kunifundisha zaidi. Pale nilipo shirikiana na timu katika mradi mkubwa. Nilijifunza umuhimu wa mawasiliano wazi na kusikiliza mawazo ya wengine ili kazi ifanyike kwa uraisi. Pia nili alewa kuwa uvumilivu na ustaimilivu ni muhimu. Hasaa wakati wa changamoto au matatizo yanapotokea ghafla.

Ili kujiandaa kwa mkutano, huwa nahakikisha nimeangalia ajenda ya mkutano ili nijue mada zinazozungumziwa na malengo yake. Kisha, huandaa noti au hoja muhimu nitakazozitoa pamoja na takwimu au taarifa zinazohitajika kuunga mkono maoni yangu. Pia, huwa nahakikisha vifaa vyangu kama kompyuta, kalamu na karatasi viko tayari na viko katika hali nzuri. Kabla ya mkutano, hupitia hoja zangu mara moja, tena ili niwe na uhakika na kujiamini. Vile vile, hujipanga kisaikolojia kwa kutulia na kuwa na mtazamo chanya ili kushiriki kwa ufanisi na kuzingatia maoni ya wengine.

Natumia Wi-Fi kwa sababu ingali nafuu na mara nyingi ina kasi nzuri zaidi kuliko data ya simu. Wi-Fi uniruhusu kufanya shugli nyingi mtandaoni kama kusoma, kufanya kazi au kutazama video bila wasiwasi au kutumia kiasi kikubwa cha data. Hata hivyo, wakati mwingine nikikosa data au nikihama mahali penye Wi-Fi, huwa natumia data ya simu ili kuendelea na shugli zangu.

Mimi huwa napenda kuvaa nguo ambazo ni nafuu, starehe na zenyw mtindo mzuri. Kwa siku zangu za kawida, napenda nguo za casual kama shati na suruali au koti nyepesi. Ambazo huniruhusu kuwa huru na kujihisi vizuri. Wakati wa hafla maaluma au kazi, napenda kuvaa nguo rasmi zinazo faa tukio kama suti au gauni. Kwa sababu zananipa kujiamina na kuonyesha heshima.

Rangi ninae penda zaidi ni blue. Rangi ninae penda zaidi ni blue. Na mara nyingi hunikumbusha anga safi au maji baharini na pia jersey ya timu ninayo support. Nina baadhi ya vitu vya blue nilivyo nazo kama shati, kalamu na kofia. Na kunavyo kunanifanya nijisikie vizuri na nikiwa na mtindo.

Ilikupunguza matumizi ya plastiki, mimi kwanza hujaribu kuepuka kutumia bidhaa za plastiki zinazoweza kutumika mara moja. Kama mikoba ya plastiki na vyombo vya chakula vya plastiki. Badala yake, ninapendelea kutumia bidhaa zinazoweza kutumika mara nyingi kama mifuko ya kitani, chombo cha chuma au glasi.

Ndio, mara nyingi, huwa nanunua vitu kwa kutumia simu yangu, kupitia programu za kibenki na maduka ya mitandaoni. Ninaweza kununua chakula, mavazi, vifaa vya shule, au kazi, na hata bidhaa ndogo ndogo bila kutoka nyumbani. Hii ni rahisi kwa sababu inaniokoa muda na nguvu, na pia kuniruhusu kulinganisha bei na kupata offer nzuri.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa mara kwa mara. Hii ni muhimu kwangu ili kuwa na taarifa za dunia na kuelewa mabadiliko yanayofanyika kila siku. Kwa mfano, napenda kusoma habari kuhusu siasa, uchumi, sayansi na maendeleo ya teknolojia kutoka vianzo vya kuaminika. Pia, napenda kufutilia michezo ya kimataifa na tamasha au matukio kitamaduni yanayojitokeza katika nchi mbali mbali.

Kila wakati inapohitajika au pale ninapo pokea arifa za sasisho. Kwa mfano, simu yangu na kompyuta hupokea sasisho la mfumo au endeshaji, programu au antivirus na huwa nakubali mara moja ili kuhakikisha vifaa vina baki salama na vinafanya kazi vizuri. Pia, nasasisha mara kwa mara, programu ninazo tumia kila siku kama vile za mawasiliano, burudani na kazi ili kuepuka matatizo ya kiufundi.

Huwa napenda kusikiliza muziki unaonipa furaha na kunifanya nijisikie tulivu. Mfano, napenda muziki wa kisiasa wa pop na hiphop kwa sababu hunifanya nishangilie au kupumzika baada ya siku ndefu. Pia, napenda muziki wa asili na wa kitamaduni kwa sababu hunikumbusha utamaduni wangu na historia ya jamii.

Ni kuhakikisha ninaendelea kukuza ujuzi wangu na kufanya kazi yangu kwa ufanisi mkubwa. Kwanza nataka kufanikisha majukumu yangu yote kwa wakati na kwa kiwango cha juu ili nipate kuaminika na kuwa sehemu ya timu enye mafanikio. Pia nina malengo ya kujifunza mbinu mpya na teknolojia za kisasa zinazosaidia kazi yangu kuwa rahisi na yenye matokeo bora.

Ningependa kujifunza mambo yanayohusiana na teknolojia na ujuzi wakidijitali, kwa sababu dunia inabadilika haraka na ni muhimu kuwa na ujuzi wakisasa. Kwa mfano, ningependa kujifunza programu za kompyuta mpya. Uundaji wavuti na mbinu za usalama mtandaoni. Vile vile, ningependa kujifunza lugha mpya. Kwa sababu kunipanua uwezo wa kuwasiliana na watu watamaduni tofauti na kunifungua fursa za kazi au masomo.

Napenda rangi ya blue. Kwa kua rangi ya blue huleta hisia za utulivu na amani na mara nyingi hunikumbusha mbingu safi au maji ya bahari pamoja na timu ninayosapoti. Nina vitu vichache vya blue nilivyo nayo kama shati, kalamu na baadhi ya vifaa vya shule au kazi na kuvinavyo unanifanya nijisikie vizuri na mwenye mtindo.

Napenda sanaa ya uchoraji na michoro. Kuangalia michoro au kuijenga enyewe kuna nipa nafasi ya kuonyesha ubunifu na hisia zangu kwa njia ya rangi, umbo na mandhari. Napenda michoro yenye maelezo ya maisha halisi, mandhari ya asili, au hata michoro ya kisiasa, yenye mbinu pekee za pekee. Kwa sababu, hunifanya nifikirie na kuelimika.

Mara nyingi, huwa napenda kutembea pamoja na marafiki zangu kuenda kuingineko au kushirikiana kwenye mchezo. Pia, mimi upenda kukaa pamoja na kuzungumza kuhusu maisha ya shule au burudani mbali mbali. Jambo linalonisaidia kuimarisha urafiki wetu. Wakati mwingine, mimi pamoja marafiki zangu napenda kusikiliza muziki, kutazama filamu au kushiriki kwenye shuguli za kisana.a

Nyama ninayo ipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda kula nyama hii kwa sababu ni laini yenye latha nzuri na inaeza kupikwa kwa njia nyingi tofauti kama kukaangwa, kuchemshwa au kuokwa. Pia, nyama ya kuku ni rahisi kumezwa na haina mafuta mengi kama nyama nyingine. Hivyo, huifanya kuwa chaguo la afya.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Chakula chenye ladha nzuri hunifanya nijisikie furaha na kuridhika. Hasa kinapopikwa kwa uangalifu na upendo. Napenda kujaribu vyakula mbalimbali vya nyumbani na vya kigeni. Kwa sababu kila chakula kina ladha na utamaduni wake. Pia, napenda chakula kinachopikwa nyumbani kwa sababu huwa na ladha ya kipekee na mara nyingi huwa na afya zaidi.

Kwangu mimi, mzazi ndiye rafiki wangu wa karibu zaidi. Tangu ni kiwa mdogo, mzazi amekuwa karibu nami, akinilea, kunielekeza na kusinisikiliza katika kila hatua ya maisha yangu. Tunazungumza mara nyingi kuhusu masomo, kazi na changamoto za maisha na hunipa ushauri wa busara unao ni saidia kufanya maamuzi sahihi.

Kwa mara nyingi, huwa napendelea viatu vya starehe, hasa sneakers au viatu vya michezo. Napenda aina ya hizi viatu kwa sababu ni rahisi kuvaa, hunifanya nijisikie huru na vinafaa kwa shughuli nyingi za kila siku kama kutembea, kuenda kazini au shuleni. Pia hunilindia miguu vizuri na kunipa msaada ninapokuwa nimesimama au nikitembea kwa muda mrefu.

Huwa nahisi mchanganyiko wa msisimko na uoga kidogo kuhusu wasilisho. Mwanzoni, huwa nahisi hofu kwa sababu ya kuzungumza mbele ya watu. Lakini bada ya kujiandaa vizuri, huanza kujisikia najiamini. Wasilisho unipa nafasi ya kushiriki mawazo yangu, ujuzi na kile nilicho jifunza. Jambo linalo nifurahisha. Pia, unifundisha ujasiri, mawasiliano bora na jinsi ya kupanga hoja zangu kwa uazi.

Huwa nafanya uchunguzi wa kina ili kuelewa sababu, malengo na jinsi mabadiliko yanavyoweza kuadhiri kazi zangu na timu. Kisha hujaribu kukubali matokeo mabadiliko kwa akili na kufuata njia za kuendana nayo badala ya kupinga bila sababu. Pia huwasiliana na wenzangu na waongozi ili kuuliza maswali na kupata mwongozo pale inapohitajika.

Napendelea suruali kwa sababu hunirusu kuwa huru na starehe na pia kwa kuwa mimi ni mwanaume. Suruali ni rahisi kuvaa inafaa kwa shughli za shule, kazi au michezo na hunisaidia kutembea kwa urahisi bila usumbufu. Pia suruali inaweza kuunganishwa na aina mbali mbali za shati au koti. Jambo linalo nifanya niwe na mtindo zuri.

Chakula cha nyumbani kilicho tayari na chenye lishe nzuri kama wali na nyama au mboga au supu yenye ladha nzuri ama au ugali kwa nyama na au mboga au yenye supu yenye ladha nzuri. Napenda chakula hiki kwa sababu huniridhisha na kunipa nguvu baada ya siku ndefu ya masomo au kazi. Pia, kula jioni nyumbani, kunanipa nafasi ya kushirikiana na familia au marafiki, kuzungumza na kufurahia muda wa pamoja.

Kwa kufanya uhakiki wa kina, ili kuelewa tatizo kwa usahihi na sababu zake, badala kuchukulia kwa hasira, mimi ujaribu kukabiliana na makosa kwa mtazamo wa suluhisho, kuhakikisha kuwa na jifunza kutokana na kosa hilo, na kuchukua hatua zinazofaa kurekebisha au kuboresha mchakato ili lisitokee tena.

Ndiyo, nimeshiriki katika mashindano kadhaa. Kwa mfano, mara nyingi huwa nashiriki mashindano ya shule kama vile kuandika, kuhesabu au michezo ya kisayansi. Kabla ya kushiriki, hujiandaa kwa bidii kwa kujifunza, kufanya mazoezi na kupanga mikakati ya kushindana vyema. Wakati wa mashindano, nahisi msisimko na pia shauku ya kufanya vizuri.

Ndiyo, hasa pale ninapokuwa na haraka au sina muda wa kupika nyumbani. Chakula cha haraka kama pizza, burger au chips. Hunirahisishia maisha na kunipa njaa haraka. Hata hivyo, napendelea kula kwa wastani na mara chache. Kwa sababu ninajali afya yangu napendelea vyakula venye lishe bora.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Yoga hunisaidia kupumzisha mwili na akili. Hasa baada ya siku ndefu ya masomo, wakati wa yoga, mimi hufanya mazoezi ya kupanua misuli, kupumua kwa kina na kuzingatia mwili wangu. Jambo linaloongeza mshikamano wa akili na mwili.

Timu ninayo ipenda ya mpira wa miguu ni Manchester City. Nilianza kuipenda tangu nilipo kuwa dogo. Nikifuatilia mcheza yao kwenye televisheni na kusoma habari zao. Kumbuka mchezo wa kushangaza ni pale walipo shinda mechi muhimu ya ligi ya mabingwa kwa njia kusisimua. Jambo lililo nifanya nijisikie furaha kubwa. Mchezaji ninae mpenda zaidi katika timu hii ni Eiling Harland. Kwa sababu uchezaji wake wa nguvu mbinu za mabao na mbio zake za haraka unifanya nishangilie. Napenda jinsi ninavyo hisi msisimko furaha na mshikamano wakati timu yangu inaposhinda. Na mara nyingine kuangalia michezo yao kuna nifanya nijisikie kama sehemu ya familia ya Manchester City.

Somo nililo lipenda zaidi shuleni ni sayansi, hasa kemia, nilivutiwa na jinsi somo hili, linavyo nifundisha kuelewa jinsi vitu vinavyo fanya kazi, kutoka kwa nguvu za mwili hadi mabadiliko ya kemikali. Napenda kufanya majaribio darasani, kwa sababu hunipa nafasi ya kuona matokeo hailisi na nadharia nilizo jifunza.

Mchezaji ninae mpenda zaidi ni Lionel Messi wa mpira wa mguu napenda uchezaji wake kwa sababu anaufundi wa kipekee, kasi na mbinu za kushangaza anapo kuwa uwanjani. Pia, jinsi anavyo shirikisha wenzake na kuongoza timu yake kunanifanya nimlisha iye eshima kubwa. Kila mara ninapo angalia mechi zake, hunipa msisimuko na furaha kubwa. Sa pala anapo mafunga mabao ya kuvutia au kufanya hatuwa za kustahajabisha.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii mara kwa mara napitisha muda wangu kufuatilia habari kuwasiliana na marafiki na familia na kushiriki mawazo au picha zangu na pia katika masomo yangu. Mitandao ya kijamii pia hunisaidia kujifunza mambo mapya, kufuatilia matukio ya kimataifa na kupata burudani kupitia video au memes.

Mimi huanza kwa kujaribu kuelewa majukumu ya kila mmoja na jinsi kila mtu anavyoweza kuchangia. Huhakikisha pia mawasiliana yangu ni wazi, nikisikiliza mawazo ya wenzangu na kushirikiana bila kupinga, bila sababu. Pia, huweka malengo ya pamoja na kupanga hatua za kufanikisha kazi kwa usahihi.

Naishi katika nyumba familia ambayo ni nyumba kawaida yenye viumba vichache na sebule nzuri. Eneo la nyumba yangu lina mazingira tulivu na safi. Likiwa na miti na baadhi ya majengo ya jirani. Nilihamia hapa nilipo kuwa mdogo na nimejufunza kufahamu jirani zangu na kuzoea mazingira haya mazuri.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Popcorn ni chakula chepesi na kitamu ambacho hunifanya nijisikie vizuri hasa ninapotazama filamu au nikikaa na marafiki. Napenda popcorn kwa sababu ni rahisi kuandaa na inaweza kuliwa bila usumbufu mkubwa. Wakati mwingine, napenda popcorn yenye chumvi kidogo na wakati mwingine ile yenye sukari kulingana na hali ya moyo wangu.

Dio, napenda hadithi za ajabu sana. Hadithi za ajabu univutia kwa sababu unipeleka kwenye ulimwengu wa mawazo na kunifanya nifikirie vitu ambavyo havipo katika maisha ya kawaida. Napenda hadithi zenye uchawi, viumbe vya kufikiria, au matukio ya kushangaza kwa sababu unifanya nihisi msisimuko na hamasa.

Na wasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia ya heshima, wazi na ushirikiano. Kila mara hujaribu kueleza mawazo yangu kwa uwazi lakini pia kusikiliza kwa makini yale wanayo sema wenzangu. Tunapanga kazi pamoja, tukigawanya majukumu na kuwakikisha kila mtu anaelewa wajibu wake. Pia, ufanya mawasiliano ya mara kwa mara kupitia simu, barua pepe au mikutano midogo ili kubadilisha taarifa na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi.

Kazi ya nyumbani ni nayo chukia zaidi ni kusafisha choo na kuosha vyombo. Ingawa ni muhimu kudumisha usafi wa nyumba. Kazi hii ni ya kuchosha na mara nyingine hubeba harufu isiyo pendeza. Pia ni kazi inayo hitaji muda na nguvu. Na mara nyingi napendelea kutumia muda wangu kufanya mambo ya burudani au masomo. Hata hivyo, najua ni lazima kufanya kazi hii ili nyumba ibaki safi na afya ya familia ipatikani.

Hali ya hewa ninaipenda zaidi, ni joto kidogo na anga safi lenye mvua kidogo au pepo wa baridi mwanana. Hii inanifanya nijisikie raha na utulivu, na hunifanya niwe huru, kufanya shugli mbali mbali za nje na kama kutembea kucheza au kufanya mazoezi. Napenda pia hali hii kwa sababu uleta mandhari mazuri ya asili kama miti na maua yalio pambwa kwa mvua. Jambo linalo angeza furaha na msisimko.

Mahali pa historia ningependa kutembelea ni piramidi ya misri, hasa piramidi ya giza. NiImevutiwa na historia za ya kaei sanaa na teknolojia walioitumia watu wa zamani kujenga majengo makubwa na ya ajabu kama hayo. Kutembelea mahali hapo kunanipa nafasi ya kuona kwa macho yangu, jinsi maisha yalivyo kuwa zamani, jinsi watu walivyo ishi na historia ya kifalme.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na mto mara kadhaa. Kila mara ni zoefu wa kupendeza kwani kunanipa nafasi ya kupumzika, kuangalia mandhari mazuri na kufuraia asili. Napenda kuenda ziwani au mtoni kushika maji kidogo, kuagelea au hata kufanya piknik na familia au na marafiki.

Napenda kucheza michezo mbali mbali, lakini zaidi napenda mpira wa mguu. Napenda mchezo huu kwa sababu hunipa msisimko, burudani na fursa ya kufanya mazoezi ya mwili. Pia, napenda kucheza mpira wa mguu na marafiki au wenzangu wa darasa. Jambo linaloongeza mshikamano na ushirikiano.

Ningependa kutembelea pari Ufaransa, kwasababu ni mji unaojulikana kwa historia yake, utamaduni na sanaa. Napenda kuona mnara wa Eiffel. Majumba ya sanaa na mtaa maarufu wa michezo na maduka ya kipeke. Pia ningependa kufurahia vyakula vya kienyeji. Na kuangalia maisha ya kila siku ya watu wa Paris Jambo linalonipa mtazamo mpya watamaduni tofauti.

Ndiyo, napenda kutembea msituni, kutembea msituni hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie karibu na asili. Napenda kusikiza sauti za ndage, upepo unaopita kwenye miti, na arufu ya majani mabichi. Kwa sababu yote unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia, kutembea msituni ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili na kuboresha afya.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali. Kwanza huwakikisha kuwa mawasiliano yetu ni ya wazi na ya mara kwa mara. Tunatumia programu za mkondoni kama Zoom, Teams au WhatsApp kuzungumza. Kushirikiana kwenye nyaraka na kupanga majukumu. Kila mmoja anajua majukumu yake na muda wa kutimiza kazi. Na tunafanya mikutano mindogo mara kwa mara ili kufuatilia maendeleo.

Mchezo wangu ninayopenda katika olimpiki, ni mbio za umbali mfupi, hasa mbio za mita mia moja. Napenda mchezo huu kwa sababu ni wa msisimko mkubwa, unaohitaji kasi, nguvu na umakini wa hali ya juu. Kila mara ninapofuatilia mbio hizi, unishangaza kuona jinsi wanariadha wanavyobadilisha, mbio kuwa mashindano ya kufurahisha.

Mafanikio ya binafsi ninayo yadhamini kazini ni pale ninapo kamilisha majukumu yangu kwa ufanisi na kwa wakati uliopangwa. Kwa mfano, nilipokuwa na mradi mgumu na kueza kukamilisha kila sehemu kwa ubora, nikapata pongezi kutoka kwa wasimamizi wenzangu. Pia, nina dhamini mafanikio ya kujifunza ujuzi mpya au mbinu za kazi ambazo zinasaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi.

Napendelea kitanda kigumu kidogo kuliko kizuri sana kwa sababu kitanda kigumu husaidia mgongo wangu kuwa na msimamo mzuri wakati wa kulala. Hii hunisaidia kupumzika vizuri bila maumivu ya mgongo au misuli. Pia kitanda kigumu huniwezesha kulala kwa utulivu bila kusogea sana usiku. Jambo linaloongeza usingizi wa kina. Hata hivyo, napendelea kitanda chenye uso laini kidogo au blanketi laini ili kulala kwa starehe na faraja.

Ndiyo, mara nyingi huwa ninajitahidi kugawa taka zangu nyumbani. Kwa kwaida huwa ninagawa taka zinazoweza kurudishwa tena kama plastiki, karatasi na chupa za glasi. Kutoka kwa taka zinazotupwa moja kwa moja kama mabaki ya chakula au vyoo vilivyotumika. Hii husaidia kulinda mazingira na kuhakikisha rasilimali zinazoweza kutumika tena zinatumika vizuri.

Wakati wa mapumziko kazini au shuleni, napenda kutumia muda huu kupumzika na kujirekebisha kisaikolojia. Mara nyingi, ufanya mambo madogo kama kukunywa maji, kula kitafunwa kidogo au kutembea kidogo kuamsha mwili. Pia, napenda kuzungumza na wenzangu kuhusu mambo yasiyo ya kazi. Jambo linalosaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha urafiki kazini.

Ndio, napenda kuenda sinema mara kwa mara, lakini si kila wakati. Kwa kawaida, mimi huenda mara moja au mbili kwa mwezi. Kulingana na filamu mpya zinazotolewa na wakati wangu wa bure. Napenda kuenda sinema kwa sababu kunatoa fursa ya kupumzika, kufurahia burudani na kuona filamu kwa ukubwa na sauti bora. Pia, mara nyingi huenda na marafiki au familia. Jambo linaloongeza furaha na mshikamano.

Wakati wa mvua, napenda kufanya shughli zinazo fanya nikae nyumbani na kupumzika. Kwa mfano, napenda kusoma kitabu, kusikiliza muziki, au kutazama filamu. Napenda mvua kwa sababu hunipa hisia za utulivu na amani. Mara nyingi, hunifanya nijisikie tulivu na kufurahia muda wangu binafsi. nakumbuka siku moja ya mvua nilio furahia ni pale nilipo kuwa na familia yangu. Tukikaa pamoja, tukiangalia filamu na kunywa kahawa moto jambo l lilo nifanya ni jisikie furaha kubwa.

Kumbukumbu ninayokumbuka ya kutoka utotoni ni wakati nikiwa na familia yangu kwenye sherehe za sikukuu. Kila mwaka tulikusanyika nyumbani, tukicheka, kucheza michezo ya familia na kushiriki chakula kitamu. Nilifurahia hasa kuonana na ndugu zangu na marafiki wa karibu na kushiriki zawadi na hadithi za wazee. Kumbukumbu hizi zilinifundisha thamani ya familia, mshikamano na furaha pamoja.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Kwa kuwa, historia hunipa nafasi ya kuelewa matukio ya zamani, tamaduni za watu na jinsi dunia ilivyo badilika. Napenda kusoma kuhusu ufalme, vita, uvumbuzi na watu maarufu waliobadilisha historia ya binadamu. Kujifunza historia, kuna nifunza mafunzo ya maisha, uvumilivu na jinsi ya kuepukana na makosa ya zamani.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa mara kwa mara. Maziwa hunipa lishe muhimu kama kalsiamu, protini na vitamini. Jambo linalo saidia afya ya mifupa na nguvu za mwili. Napenda kunywa maziwa safi au yaliyo pozwa kidogo. Na wakati mwingine, hupendelea pia kuchanganya na chai au kahawa. Pia, kunywa maziwa kunanisaidia kupumzika na kupata nguvu ya shughuli za shule, kazi au michezo.

Wakati wa baridi kali, napenda kufanya shugli ambazo husaidia kupumzika na kupata joto. Kwa mfano, uvaa nguo nzito kama koti sueta na soksi nene, na mara nyingine, huguza blanketi moto nyumbani. Napenda pia kunywa vinyuaji vya moto, kama chai au kakao, na kula chakula cha joto kinacho ongeza nguvu. Wakati mwingine, napenda kutumia muda huu, kusoma kutazama filamu, au kucheka na familia, au marafiki ndani ya nyumba. Kwa ujumla, wakati wa baridi, kali hunipa nafasi ya kupumzika, kufuraia nyumbani na kupata starehe uku nikiwa salama na joto.

Utaratibu wangu wa jioni huanza mara baada ya kumaliza kazi au masomo ya mchana. Kwanza napumzika kidogo kwa kunywa maji au kinywaji cha joto na mara nyingine kusikiliza muziki au kutazama filamu fupi. Baada ya hapo, huenda jikoni kuandaa chakula cha jioni, mara nyingi kikilenga lishe bora na ladha nzuri. Mara nyingine napenda kushirikiana na familia au marafiki katika chakula, jambo linaloongeza furaha na mshikamano. Kabla ya kulala, huandaa vitu vyangu kwa siku inayofuata, hufua uso na mara nyingine husoma kitabu cha kupumzika. Wakati wa jioni hunipa amani furaha na utulivu na kunisaidia kulala kwa starehe ili kuamka tayari kwa siku mpya.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu. Wazee wangu wananiweka wananiwekea mifano mfano mzuri wa maisha. Hunifundisha maadili, huniongoza katika maamuzi, na kunisaidia kuelewa historia ya familia na tamaduni. Mara nyingi tunapoonana. Tunazungumza kuhusu mambo ya kila siku, maswali ya kielimu, au hadithi za zamani. Jambo linalo ongeza uhusiano wetu na kunifanya nijisikie thamani na heshima.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu, afya na miundombinu katika jamii yangu. Kwa mfano, shule zenye vifaa bora na walimu wenye ujuzi. Huduma za afya zinazo patikana kwa wote na barabara na usafiri bora. Pia, ningependa kuona jamii inayo enzi usawa, ushirikiano na heshima kati ya wananchi wake. Ambapo, kila mmoja ana nafasi ya kushiriki na kuchangia. Maendeleo haya hayasaidii tu maisha kila siku bali pia hunipamotisha matumaini na furaha kwa vizazi vijavyo.

Chakula linachopenda zaidi ni pilau na nyama. Napenda pilau kwa sababu ni chakula kitamu, chenya harufu nzuri na kinachokamilisha ladha ya vyakula vyote. Mara nyingi huliwa pale kuna sherehe au wakati wa familia kukusanyika. Jambo linaloongeza furaha na mshikamano. Napenda jinsi viungo vyake na vinavyopangwa vizuri na kuchanganya ladha tamu, chumvi na viungo vya asili. Pilau pia hunipa nguvu na kuridhika baada ya siku ndefu ya masomo au kazi. Kwa jumla, chakula hiki hunifanya nijisikie furaha starehe na upendo wa familia.

Mwandishi wa vitabu ninaempenda ni J.K Row Rowling. Rowling, mwandishi wa mfulilizo wa Harry Potter. Napenda kazi yake kwa sababu anaweza kuunda ulimwengu wa kipekee, wakuvutia na wenye hadithi za kushangaza ambazo hunivutia kuendelea kusoma. Hadithi zake pia zinafunza maadili kama ujasiri, urafiki na kushirikiana. Jambo linaloongeza thamani ya kusoma vitabu vyake, kitabu cha Harry Potter hunivutia kwa uchambuzi wa wahusika historia ya ulimwengu, wa kichawi na msi msisimko wa matukio yasiyo tarajiwa. Napenda pia jinsi mwandishi anavyoweza kuunganisha furaha, huzuni na msisimko kwa njia ya kipekee. Kwa jumla, vitabu vya J.K. Rowling hunipa burudani motisha na ujasiri wa kufikiri na kwa ubunifu.

Mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba, ndio itakuwa mara yangu ya kwanza kupigia kura. Nitahakikisha kuwa natimiza wajibu huo kwa kupigia kura na kumchagua kiongozi ambaye naona ataeza kusaidia katika nchi yetu. Kwa hivyo, sijawahi kupiga kura mara nyingine yoyote.

Kila siku, napenda kutumia zana mbalimbali za dijiti zinazo saidia kazi, mawasiliano na burudani. Mfano, napenda kutumia simu ya mkononi kwa mawasiliano kupitia WhatsApp au barua pepe kwa wakati mwingine. Na kompyuta kwa kazi za masomo au miradi ya kibunifu. Pia, napenda kutumia programu za kalenda au alama za kumbukumbu kufuatilia ratiba na majukumu yangu. Kwa burudani, ufuraia kutumia majukuwa ya mtandaoni kama vile YouTube au Spotify kusikiliza muziki na kuangalia video. Zana hizi za dijiti hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa raisi yenye mpangilio na yenye burudani na kunisaidia kufanikisha kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani mara nyingi. Kufanya kazi nyumbani unipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu. Kufanya kazi nyumbani unipo tulivu na uhuru wa kupanga muda wangu. Napenda mazingira ya nyumbani kwa sababu ni tulivu sina kelele nyingi na ninaweza kupanga sehemu yangu ya kazi kulingana na mahitaji yangu. Pia, hunisaidia kuokoa muda na gharama ya za usafiri na kupata muda zaidi wa kupumzika au kuwa na familia.

Mfereji wa TV ni nao ufuata mara kwa mara ni CNN kwa habari za kima taifa na National Geographic kwa burudani ya elimu ya sayansi. Napenda CNN kwa sababu hunipa taarifa za haraka za kweli na zenye uchambuzi kuhusu matukio muhimu duniani. Kwa upande wa National Geographic, napenda kuona mandhari ya asili, wanyama na hadithi za kisayansi ambazo hunifundisha mambo wa mapya na kunivutia kimaendeleo.

Usiku kabla ya kulala, ninafanya baadhi ya shughuli zinazosaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza, mimi huandaa viatu vyangu vya kesho, nguo, vitabu au vifaa vya kazi, ili siku inayofuata iwe rahisi kwangu. Baada ya hapo, hufua uso, kufua meno, na mara nyingine kusoma kitabu au kusikiliza muziki tulivu. Wakati mwingine, mimi hupumzika kidogo kwenye kiti cha nyumbani au kuzungumza na familia, yaani wazazi wangu kuhusu siku yetu. Shughuli hizi huniwezesha kupunguza msongo wa mawazo. Kisha, wakati ninapoenda kulala, mimi hupiga dua kwa mwenyezi mungu kumwomba ya kuwa aweze kunilinda katika usiku na aeze kuniamusha siku ifuatayo. Nikiwa salama salmin.

Ndiyo, napenda mvua. Kwa kuwa mvua utuwezesha kupanda mimea itakayotusaidia wakati wa kiangazi na hili tusaidia kupata chakula na pia huweza kupunguza vumbi ambalo linaeza leta homa katika miili yetu na kupunguza pia magonjwa yanayoletwa na vumbi.

Kwangu mimi sipendi kuimba, ilhali napenda kusikiliza muziki, ili niweze kupata ujumbe na ufasaha kuhusu muziki vile kitu ambacho kinaweza kuelezea. Kwa hivyo mimi sipendi kuimba wimbo kwa kuwa sina hicho kipawa cha kuimba na sauti yangu si ya kuimba.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni wali na maharagwe au wali na mboga. Napendelea chakula hiki kwa sababu ni rahisi kupatikana, kinashibisha na kinanipa nguvu ya kuendelea na shughuli za mchana. Wakati mwingine, mimi hubadilisha na ugali na mboga au wali na nyama kulingana na siku na mazingira. Chakula cha mchana ni muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia kurudisha nguvu, kuzingatia kazi au masomo na kuepuka uchovu.

Wakati ninapohisi wasiwasi, mimi hujaribu kwanza kutulia na kupumua kwa kina ili kupunguza msongo wa mawazo. Mara nyingi, mimi huchukua muda mfupi kujitenga na kelele kama kutembea kidogo kusikiliza muziki tulivu au kusoma kitu kinachonipa utulivu. Pia napenda kuzungumza na mtu ninaye muamini kama rafiki au mwana familia kwa sababu kushiriki mawazo hunisaidia kupunguza mzigo wa akili. Wakati mwingine, mimi huandika mawazo yangu ili kuyaweka wazi na kuyapanga vizuri. Njia hizi hunisaidia kurudisha utulivu, kujiamini na kuendelea na shughuli zangu kwa amani zaidi.

Namkumbuka mwalimu wangu wa hisabati kutoka shule. Alikuwa mwalimu mwenye subira na aliyejali wanafunzi wake. Na alikuwa na njia ya kipekee ya kufundisha iliyofanya masomo yaonekane rahisi na ya kuvutia. Alikuwa akituhimiza kuuliza maswali bila uoga na kutukumbusha kuwa makosa ni sehemu ya kujifunza. Kupitia yeye nilijifunza nidhamu, kujiamini na kupenda kujifunza. Mambo ambayo yamenisaidia hadi leo. Mwalimu huyo aliniacha na kumbukumbu nzuri kwa sababu aliamini uwezo wangu na alinipa motisha ya kufanya vizuri zaidi shuleni na maishani.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Kwa kuwa teknolojia mpya hunivutia kwa sababu hunipa njia rahisi na za kisasa za kufanya kazi, kujifunza na kuwasiliana. Napenda kujaribu programu mpya, vifaa vipya au mbinu mpya za kijiditali ili kuona jinsi zinavyoweza kuboresha maisha yangu ya kila siku.

Mimi bado kijana mdogo, lakini wakati nahakikisha ya kuwa, wakati nitafika katika uzeeni mwangu, sitapenda kurudi katika ujana wangu, nieze. Wakati huo, nitataka kusherekea na kutunza uzee wangu na kukaa pamoja na familia yangu lakini kwa sasa, wacha nijiivinjari na kufurahia katika ujana wangu.

Ndiyo, mimi huwa naifadhi vitu fulani vya dhamani ambavyo vinamaana kubwa kwangu. Vitu hivi si lazima viwe vya gharama kubwa, bali vinadhamani ya kihisia na katika maisha yangu. Mfano, ninahifadhi picha za familia, kumbu kumbu za shule, au zawadi nilizopata kutoka kwa watu wa karibu. Vitu hivi hunikumbusha safari ya maisha yangu, mafanikio na watu waliokuwa na mimi katika nyakati muhimu.

Nashugulikia wateja kwa heshma, subira na mawasiliano mazuri. Kwanza, husikiliza kwa makini mahitaji au malalamiko yao bila kukatiza. Ili waone kuwa maoni yao yanathaminiwa. Bada ya hapo, mimi hujaribu kuelewa tatizo vizuri na kutoa suluhisho kwa uwazi na kwa lugha rahisi. Pia, ninahitaji kuwa mtulivu hata pale kunapokuwa na changamoto kwa sababu mtazamo mzuri husaidia kujenga uaminifu. Mwisho, mimi hufuatilia kuhakikisha mteja amerithika na huduma aliyopata. Kwa jumla, njia hii hunisaidia kujenga uhusiano mzuri uaminifu na kurithika kwa wateja.

Ninajitahidi kulinda mazingira kwa kufanya mambo madogo madogo lakini yenye maana katika maisha ya kila siku. Kwa mfano, kugawa taka ili kurahisisha urejelezaji. Hupunguza matumaini ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kudumu na kujitahidi kutotupa taka ovyo. Pia, kuokoa maji na umeme kwa kuzima vifaa visivyotumika na kutumia rasilimali kwa busara. Wakati mwingine, mimi hushiriki katika usafi wa mazingira au kupanda miti inapowezekana. Hatua hizi hunifanya nijisikie mwenye wajibu kwa mazingira na naamini kuwa kila mtu akifanya kidogo tunaweza kulinda mazingira kwa manufaa ya vizazi vijavyo.

Uzoefu wa kushangaze nilioupata ni pale nilipokuwa ninatembelea mji tofauti na kuona mandhari ya asili ya ajabu. Nilifurahia kuona milima, mito na wanyama katika mazingira yao ya asili. Jambo lililonipa hisia za mshangao na furaha kubwa. Pia, nilipata nafasi ya kukutana na watu wa tamaduni tofauti, kujifunza desturi na maisha yao ya kila siku. Jambo lililonifundisha uvumilivu, heshima na kutambua uzuri wa tofauti.

Napenda kuamka na jua mapema asubui. Kuamka mapema, kunanipa nguvu, amani na nafasi ya kupanga siku yangu kabla ya shughli nyingi kuanza. Napenda kuchukua mda wa kupumzika kidogo, kunywa maji au chai na kutafakari kuhusu mipango ya siku. Kuamka najua pia hufanya niwe na hisia za msisimko na motisha kuanza kazi, masomo au shughli nyingine. Wakati mwingine napenda pia kulala mapema lakini kuamka mapema kunanisaidia kupata muda zaidi wa kufanya mambo muhimu na kuwa na siku yenye tija. Kwa jumla kuamka najua kunanipa starehe nidhamu na nguvu za kuendelea.

Kwa hakika, mimi sipendi kupigia picha. Lakini, kwa mwezi, naeza sema huwa napiga picha mara moja au mara mbili kwa mwezi. Ili kuweka hifadhi ya kurudi kuangalia baadaye wakati ninapo kuweka memories za kurudi kuangalia katika siku za usoni.

Ninajenga mahusiano na wafanya kazi wenzangu kwa mawasiliano mazuri, heshima na ushirikiano. Kwanza, mimi ufanya jitihada ya kuelewa wa mahitaji na mitazamo yao na kushirikiana kikamilifu katika miradi ya pamoja. Pia, napenda kushirikiana katika shugli zisizo za kazi kama chakula cha pamoja au mazungumzo madogo ya kirafiki jambo linalo saidia kuimarisha uhusiano. Wakati kuna changamoto au mzozo, mimi ujaribu kushugulikia kwa subra na usawa nikihakikisha kila mtu anasikilizwa.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni ujumlishaji wa teknolojia na mawasiliano ya kitaalamu. Hii ni pamoja na kutumia programu mpya za kazi, kufanikisha miradi kwa ufanisi zaidi na kuwasiliana kwa wazi na wenzangu au wateja. Pia, ningependa kuboresha ujuzi wa kusimamia muda na kupanga kazi. Hili nipate kufanya kila jambo kwa mpangilio bila msongo. Kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kuwa mtaalamu bora mwenye ufanisi na mwenye ujasiri wa kufanya maamuzi sahihi kazini na katika masuala ya kila siku.

Nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuchukua tahadhari kadhaa muhimu. Kwanza, mimi hutumia nyuila imara na tofauti kwa kaunti zangu mbali mbali. Na mara nyingi huwasha udhibitishaji wa hatua mbili ili kuongeza usalamu. Pia, mimi huwa makini na tarifa ninazo shiriki mtandaoni. Has kwenye mitandao ya kijamii na huwepuka kuweka taarifa nyeti kama anwani au taarifa za kifedha. Ninahakikisha pia kusahihisha, kusasisha programu na vifaa mara kwa mara ili kuziba mianya ya kiusalama. Zaidi ya hayo, mimi hutumia mitandao salama ya intaneti na kuepuka kubofya viungo visivyo julikana. Hatua hizi hunisaidia kulinda taarifa zangu binafsi, kujiamini mitandaoni na kutumia teknolojia kwa usalama.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu na baadhi ya vifaa vyangu vya dijiti. Mfumo huu husaidia kulinda taarifa zangu binafsi kama picha, nyuila na mawasiliano. Dhidi ya mtu yoyote asie mruhusu. Napenda kutumia usalama huu kwa sababu ni rahisi na haraka kuliko kuandika nyuila kila wakati. Lakini pia, ni salama wa kuwaminika. Pia kuna nisaidia kuhakiki mara moja ikiwa mimi ndiye ninaeweza kufikia kifaa. Jambo linalo ongeza faraga na utulivu. Kwa jumla, mfumo wa usalama wa vidole ni njia nzuri ya kulinda vifaa vyangu na tarifa zangu binafsi kwa uraisi na usalama.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kazi, masomo na burudani. Kazi inahusisha maandiko, uchambuzi wa data na kuandaa ripoti. Ambapo kompyuta hunisaidia kufanya kila kitu kwa haraka na kwa mpangilio. Kwa masomo, kompyuta hunisaidia kufanya utafiti, kusoma vitabu vya kidijiti na kufuatilia kozi mtandaoni. Kwa burudani, napenda kutumia kompyuta kutazama filamu, kusikiliza muziki au kucheza michezo ya video. Kwa njia hii kompyuta inakua zana muhimu ya kila siku inayoongeza ufanisi, elimu na furaha katika maisha yangu. Pia huniwazesha kuwasilisha, kuwasiliana na wenzangu kwa urahisi kupitia barua pepe au mitandao ya kijamii.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwa sana ni maadili ya msingi na uhusiano na Mungu. Hii inajumuisha imani, sala na kufuata maadili kama heshima, uaminifu, huruma na upendo kwa wengine. Pia, dini lina nifundisha jinsi ya kushughulikia changamoto za maisha kwa subra na matumaini na kunisaidia kuwa mtu bora kijamii na kifamilia.

Ndiyo, nina ndege wa kufuga nyumbani kama vile kuku, bata, bata mzinga, na pia ndege wa kupepea angani, yaani dove. Hawa ndege husaidia katika kurembesha mazingira ya kwetu nyumbani na pia husaidia katika kunipa chakula wakati mwingine kwa kuwa mimi huwachinja ili inanipa nyama ya kukula.

Huwa natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano kupata taarifa na burudani. Kwanza kabisa, mimi hutumia simu kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kupitia simu za kawaida. Ujumbe mfupi na programu kama WhatsApp ama Instagram. Pia, mimi hutumia simu kupata taarifa mtandaoni kusoma habari na kujifunza mambo mapya. Kwa upande wa burudani, napenda kusikiliza muziki kuangalia video au kutumia mitandao ya kijamii wakati wa mapumziko.

Napenda kufanya mambo mbalimbali na familia yangu kwa sababu hili hunipa furaha, amani na mshikamano. Mara nyingi, tunapenda kukaa pamoja tukizungumza, kuhusu siku zetu, kucheka na kuangalia filamu nyumbani. Pia, napenda kushiriki nao katika kula chakula cha pamoja na saa wakati wa jioni au sikukuu. Kwa sababu hili uhimarisha upendo na uelewano.

Mimi husaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali zinazoongeza mafanikio na ustawi wa watu. Kwa mfano, mara nyingi, mimi hushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira, kama kuokoa taka, kupanda miti na kushirikiana katika usafi wa mitaa. Pia, mimi hutoa msaada kwa wale wanaohitaji kama kusaidia watoto wa shule au familia masikini wakati wa likizo au sherehe. Wakati mwingine, mimi hushiriki katika miradi ya elimu au ufundishaji kushirikisha ujuzi wangu na wengine.

Kushirikiana na timu, kwanza mimi hufanya jitihada ya kuelewa majukumu na malengo ya kila mshiriki, napenda kushirikiana kwa kuzungumza kwa wazi, kusikiliza mawazo ya wenzangu na kutoa mchango yangu ili kufanikisha kazi kwa pamoja. Pia, mimi hufanya kazi kwa ushirikiano na msaada, kuhakikisha kila mtu anashiriki na hakuna anayesalia nyuma.

Nimeshughulikia muda kazini, kwa kupanga ratiba na kipaumbele cha kazi. Kila asubuhi, mimi hufanya orodha ya majukumu muhimu zaidi ya siku na kueka muda maalum kwa kila jambo. Napenda kutumia kalenda au programu za kupanga muda, ili kuhakikisha hakuna kazi inayoachwa nyuma. Wakati wa kazi, mimi hujaribu kushughulikia kazi moja kwa moja, bila kukatizwa ili kuongeza ufanisi.

Wakati umeme unapokatika, mimi hufanya baadhi ya mambo ili kuendelea na shughuli zangu kwa utulivu. Kwanza, mimi huchunguza ikiwa tatizo ni la muda mfupi na ikiwa linaeza kurekebishwa kwa haraka. Mara nyingine, mi hutumia vifaa vinavyotumia battery kama simu au computer ya kifaa kidogo. Ili kuendelea na kazi muhimu pia napenda kutumia muda huu kwa shughuli zisizotegemezi umeme. Kama kusoma vitabu kupanga ratiba au kufanya mazoezi madogo.

Kumbukumbu moja nzuri ya utotoni ninayoipenda sana ni wakati tulipokuwa tukicheza na marafiki jioni baada ya shule. Tulicheza michezo kama rede, kombolela na mpira wa plastiki bila kujali uchovu. Mara nyingi tulikuwa pamoja na ndugu zangu na watoto wa jirani. Tukichaka na kushindana kwa furaha. Kumbukumbu hii ni maalumu kwa sababu ilikuwa wakati wa furaha ya kweli bila mawazo mengi wala majukumu.

Ninapenda sana rangi ya bluu nyepesi kwa ukuta wa chumba. Rangi hii unipa hisia ya utulivu na amani. Hasaa baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, bluu nyepesi pia hufanya chumba ionekane kikubwa na chenye mwanga. Hata kama nafasi ni ndogo. Nahisi rangi hii inanisaidia kupumzika vizuri na kufikiri kuwa kufikiri kwa utulivu. Hasa wakati wa jioni au kabla ya kulala. Wakati mwingine, naipenda napenda kuchanganya na nyeupe au kijivu laini ili chumba kiwe na mwonekano wa kisasa.

Ushauri ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa na subra na moyo wa kujifunza. Mwanzo wa kazi mara nyingi huwa na changamoto. Kwa hiyo ni muhimu kuuliza maswali bila woga na kujifunza kutoka kwa wenzako. Pia, ningemshauri aheshimu muda, kanuni na watu wote kazini. Kwa sababu, tabia chema hujenga heshima na imani.

Kawaida, mimi huenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Hii ni siku ya jumamosi mwisho wa wiki. Huu ni wakati muhimu kwangu wa kutafakari, kuimarisha imani na kupata amani ya moyo baada ya shughuli ya wiki nzima. Wakati mwingine, pia mimi huenda mahali pa ibada katikati ya wiki hasa kunapokuwa na maombi maalumu au mikutano ya kiroho. Kwenda mahali pa ibada hunisaidia kujikumbusha madili mema, kupata muongozo wa kiroho na kuimarisha uhusiano wangu na mungu pamoja na jamii.

Ndio, nasoma gazeti mara kwa mara. Ingawa siku hizi, mara nyingi, najipata nikisoma gazeti la mtandaoni kuliko la karatasi. Kusoma gazeti hunisaidia kupata habari, za ndani na nje ya nchi, kuelewa maswala ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Napenda pia kusoma makala za elimu, michezo na maoni ya wachambuzi kwa sababu hunipa mtazamo mpana wa mambo yanayoendelea.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu na ninaona ilo ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Tunasalimiana mara kwa mara, asa asubui au jioni. Na wakati mwingine, tunapata nafasi ya kuzungumza kuhusu mambo ya kawaida kama hali ya hewa usalama au maendeleo ya mtaa. Kuwafahamu majirani hunisaidia kujisikia salama na kuwa sehemu ya jamii. Na pia hurahisisha kusaidiana pale panapokuwa naitaji kama wakati wa dharura au sherehe.

Fuwa niinasherehekea mafanikio ya timu yangu kwa kwanza kutambua mchango wa kila mmoja kwa sababu mafanikio huwa ni juhudi ya pamoja. Mara nyingi, tunapo ongezana kwa maneno mazuri ama ana kwa ana au kupitia ujumbe wa kikundi. Pia napenda kushiriki furaha na kusharekia kwa pamoja. Kama kukaa pamoja kunywa chai, kula chakula kidogo au hata kufanya mazungumzo ya kufurahisha kazini.